Jirani yagu alinitembelea jana Tulizungumza mambo mengi yeye ni mtu mzuri sana Tunasaidiana kila wakati Alikopa chungu kidogo nilimpa bila tatizo majirani wazuri ni kama familia Mwezi uliopita mimi nili mkopa sukari alinipa bila maswali Tunaangalia watoto wa kila mmoja wanapoondoka Hii ni jamii ya kweli tunahusiana vizuri dada nitampikia chakula kidogo nimpelekee kesho yeye alinipikia wiki iliyopita, nilipo kuwa mgonjwa. Lazima turudishiane wema, majirani wema ni baraka mungu. Lazima tuwaheshimu.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii ardhi ikotayari nimesha ilima wiki iliyopita Mvua itasaidia mimea kukua haraka Ninaitaji ku nunuwa mbegu bora Nitakwenda kwa mkulima mjuzi Yeye ana mbegu zaina nzuri zinazaa sana Msimu huu ni Rahma kwa ukulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wani saidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.